Mimi ni mtu anayependelea zaidi kuamka mapema asubuhi kuliko kufanya shuguli zangu usiku sasa. Naamini kuwa saa za alfajiri huwa na utulivu wa kipekee na unipa nafasi ya kupanga mawazo yangu kwa uwazi. Na kuamka mapema, akili yangu huwa bado haijachoshwa na misukosuko ya siku. Hiyo huwa na uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi sahihi na kutekeleza majukumu inayohitaji umakini. Hali ya hewa asubuhi, sauti ya ndege, na mwanga mwanana hunifanya nihisi kuwa, naanza ukurasa mpya wa maisha. Kuamka mapema, kunanisaidia pia kuwa na usimamizi mzuri wa muda. Kuwahi kufika asubuhi, kufika kazini, au shureni bira haraka. Jambo lilaku, la punguza makosa, na msongo wa mawazo. Nimegundua kuwa watu wa usiku, mara nyingi uchelewesha kazi kwa sababu mwili huwa umechoka. Mimi kutumia saa za jioni kupumzika na kujitayarisha kwa kesho badala ya kukesha. Utaratibu huu umenijengea nidhamu na ufanisi katika maisha yangu ya kila siku. Hata hivyo siwezi kusema kuwa sifanyi kazi usiku kabisa. Kuna nyakati chache ambazo ulazimika kuwa mtu wa usiku. Aswa ninapokuwa na kazi nyingi yao maadalizi ya mpihala. Katika hatya hali hizo, upenda kuanza mapema kisha nimaliziye mapema, ninajua kuwa kila mtu ana saa zinazomfaa, na siri ni kutambua kile, kinachoupa mwili wako nguvu, zaidi ya hayo kuamka mapema, hunipa fursa ya kujifunza mambo mapya kama kusoma vitabu, kufanya mazoezi, au kutafakari malego yangu, ninapenda kuona maendeleo yangu yakianza na juhudi za alfajiri, kwa mtazamo wangu, asubuhi ni zawadi, ambaye, ukitumiwa vizuri inafanya mtu awe bora kuliko jana yake. Kwa kuhitimisha, mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu hunipa utulivu mpangilio, na afya ya kiakili, nawaheshimu watu wa usiku, lakini kwa maisha yangu, mwanga wa alfajiri ndiyo dira iliyo niyongoza kufika, kufikia ndoto zangu.

Tendo cha wema nilichowahi kufanya ambacho kinakaa sana moyoni mwangu ni siku nilipo msaidia mzee mmoja aliyekua amepoteza pochi yake sokoni. Nilikuwa ninatoka kazini jioni katika pilka pilka za kawaida hapa embu. Ndipo nikaona pochi imelala chini karibu na kituo cha magari. Nilipoichukua nilikuta ndani kuna kitambulisho namba ya simu na fedha kidogo. Badala ya kuondoka nayo nilihisi dhamiri yangu ikinisikuma kumtafuta mwenyewe nilimpigia namba iliyokuemo na kwa sauti ya huzuni mzee huyo akaniambia alikuwa ameisaka bila mafanikio. Tulipokutana macho yake yalijaa shukrani na furaha isiyo kifani. Aliniambia fedha zile zilikua za matibabu na kupatikana kwa pochi yake kulikuwa kama miujiza. Maneno yake yalinifanya nitambue kuwa wema mdogo unaweza kuokoa siku ya mtu. Tangu tukio hilo nimendelea kuamini kuwa kusaidia wengi si lazima uwe tajiri. Kinachohitajika ni moyo wa kujali. Nilikataa hata zawadi aliyotaka kunipa. Kwa sababu lengo langu lilikuwa kuona imani amani yake ikirejea. Kitendo hicho kimenifundisha huruma, uwaminifu na uwajibikaji kwa jamii yangu, ninapokumbuka uso wa yule mzee kupata nguvu ya kutenda mema zaidi kama kuwasaidia watoto wasiojiweza au wagonjwa. Wema ni mbegu, ukiipanda leo, huota baraka kesho. Kwa hakika, hilo ndilo tendo lililonijenga kuwa mtu bora katika maisha yangu.